Mimi ni mtu wa kuwai. Napenda kupanga muda wangu mapema na kufika kwa wakati kwa sababu kunanisaidia kuwa na nidhamu, kupunguza msongo wa mawazo na kufanya mambo yangu kwa utulivu. Kuwai pia hunifanya niheshimu muda wa wengine na kuongoza ufanisi katika masomo na shughuli za kila siku.

Ili kujitunza nahakikisha nazingatia afya yangu ya kimwili na pia akili. Nafanya mazoezi mara kwa mara hasa kwenye jimu. Nakula chakula kinacho nifaa. Napumzika ya kutosha. Pia najitenga na msongo wa mawazo kwa kusikiliza mziki ninaopenda. Kutulia peke yangu. Napenda shuglizangu vizuri. Kujitunza kunisaidia kuwa na nguvu, utulivu na akili na ufanisi katika masomo na maisha ya kila siku.

Njia ninayotumia kupumzika ni kutulia kimya na kufanya mazoezi mepesi ya kupumua pamoja na kusikiza mziki ninaoupenda. Njia hii hunifanya ni tulie haraka hasa baada ya siku ndefu ya masomo au mazoezi kwenye jimu. Nilijifunza kupumzika kwa njia hii taratibu baada ya kugundua kuwa kutenga mda wangu, peke yangu, hunisaidia kupunguza mawazo mengi. Mara nyingi na chukua dakika ishirini hadi thelathini kupumzika. Nikiwa nimejitenga na simu au kelele. Bada ya kupumzika najihisi mtulivu mwenye nguvu mpya na akili yangu huwa wazi zaidi. Jambo lililo nisaidia kuendelea na shughuli zangu za kibinafsi za kila siku.

Ninapokuwa na furaha, mimi hujifurahisha kwa kunywa pombe kidogo kwa kiasi cha kuburudika. Hii hunisaidia kupumzika, kusherekea mafanikio madogo au makubwa na kufurahia wakati nikiwa na marafiki au peke yangu. Sipendi kupitiliza habali hufanya kwa uwiano na nidhamu ili kudumisha afya na uwajibikaji. Na baada ya hapo najihisi mchangamfu, huru kifikra na nikiwa na kumbukumbu mzuri za wakati wa furaha.

Ndiyo mimi husoma gazeti mara chache hasa kupata habari muhimu kuhusu uchumi biashara na maswala ya kifedha ya nchi. Ingawa sipendi kusoma kila wakati napenda kupitia vichwa vya habari au makala zilizohusiana na masoko na maendeleo ya dunia kwa sababu hunisaidia kubaki na kuelewa mapana wa kinachoendelea.

Mchezo ningeupenda kujaribu ni mchezo wa karate. Ningependa kujaribu karate kwa sababu inanijenga kimwili na kiakili. Inafundisha nidhamu, kujilinda na kujiaminia. Pia karate husaidia mtu kuboresha umakini wake, nguvu wa mwili na udhiti wa hisia. Jambo ambalo ni muhimu katika maisha ya kila siku.

Ningependa kuona maendeleo ya kiuchumi na eilimu bora katika jamii. Ni muhimu kuona jamii ikiwa na fursa zaidi, ajira, biashara ndogo na kubwa zinaokuwa. Na elimu inayowezesha vijana kupata ujuzi wakisasa wa kama teknolojia na ujaasirimali. Pia ningependa kuona umoja, maadili mema na usawa ili watu waishi kwa amani, kuheshimiana na kushirikiana na kujenga jamii yenye maendeleo, endelefu.

Napenda kutazama michezo zaidi kuliko kucheza, hasa wakati timu ninayoshabikia ya Chelsea inapocheza. Kutazama Chelsea hunipa furaha, msisimko na burudani na hunisaidia kupumzisha na kusahau msongo wa mawazo. Napenda sana kuona ushindani, mbinu za mchezo na ushindi wa timu wangu. Jambo lilanonifanya michezo iwe sehemu muhimu ya burudani yangu.

Kampuni za teknolojia ninazoziheshimu na kuziaminia ni Samsung na Tesla Samsung naaminia kwa sababu inazalisha vifaa vya sas, vinaubora kwa hali ya juu na vinasaidia maisha ya kila siku kama vile simu, kompyuta na vifaa vya nyumba Tesla ninaminia kwa sababu inachangia kwa ubunifu mkubwa katika magari za umeme. Teknolojia ya battery na solution endelefu. Jambo linalokithiri sector la usafirishaji na mazingira kwa njia chanya. Kampuni hizi zinanipa hamasa imani katika teknolojia kisasa na muongozo ubunifu unaoweza kubadilisha maisha ya watu.

Mara nyingi ninawasiliana na wafanyikazi wenzangu kwa njia ya heshima, uwazi na wenye ushirikiano mwema. Mara nyingi tunatumia ujumbe wa simu, baruapepe au mikutano ya kazi ili kushirikiana kwenye miradi na majukumu ya kila siku. Pia napenda kusikiliza maoni yao, kutoa msaada pale inapohitajika na kushirikiana kwa pamoja kufanikisha kazi. Njia hii hunisaidia kujenga uhusiano mzuri kazini, kudumisha mazingira mazuri ya kazi na kuongoza ufanisi wa timu.

Sipendi kusherekea mwaka mpya kwanjia za kawaida kama sherehe kwa sababu ya tamaduni za kiislamu. Huwa na shughulika na mambo ya kiroho na tafakari na kupanga malengo yangu wa mwaka mpya. Hii hunisaidia kujipanga, kutafakari, mafanikio na changamoto za mwaka uliopita na kuanza mwaka mpya nikiwa na msukumo na malengo ya lio wazi. Kwa hivo sherehe yangu ya mwakampya ni ya kimya, yenye maana na inayoendana na imani na maadili yangu.

Kumbukumbu mzuri ya utotoni ni wakati mamangu alinipeleka Sarit Center Westlands. Nikikumbuka vizuri kwa sababu nilifurahia kuona maduka mbali mbali, bidhaa mapya na mandhari ya mahali hapo ilikuwa inapendeza. Mamangu alikuwa pamoja nami na tulisherehekea kwa kupata vitu vya kuchezea na vitu vya kukula ambavyo vilikuwa vitamu. Kumbukumbu hii ilikuwa maalum kwa sababu iliunganisha furaha ya utotoni na upendo wa familia. Huku nikijifunza pia kuhusu kufanya manunuzi na kuangalia bidhaa mbali mbali. Nikikumbuka tukio hili najihisi furaha na upendo wa familia. Jambo linalolifanya nishike kumbukumbu hizi kwa maana kubwa hadi wa leo.

Ndiyo nafanya kazi na timu ya mbali, mara nyingi tunawasiliana kwanjia ya mtandao kama baruapepe, ujumbe wa simu au mikutano ya video. Hii inarahisisha kushirikiana kwenye miradi, kupanga kazi, na kufanikisha majukumu bila kizuizi cha eneo. Ingawa mara nyingine kuna changamoto kama mda tofauti au usumbufu wa mawasiliano. Kazi na timu ya mbali hunipa ujuzi wa kushirikiana kwa ufanisi, nidhamu na kutumia teknolojia kikamilifu.

Nina weka mipangulio madhubuti ili kuwaanisha kazi na maisha yangu ya kibinafsi. Kwanza, nina weka ratiba ya kila siku, nikizingatia muda wa masomo au kazi au muda kupumzika au starehe. Pia nina weka mipaka, baada ya muda fulani wa kazi, huwa najishugulisha na kazi zinginezo ili niweze kutulia na kushugulikia familia, marafiki na burudani yangu. Haitha, napanga kazi kwa kipaumbele, kufanya mambo muhimu kwanza na kuwacha yasiyo ya dharura. Njia hii ufanya nishike usalama wa akili, utulivu wa ufanisi, huku maisha ya kibinafsi na kazi vyote vikifanikishwa kwa uyano mzuri.

Napenda kuamka mapema na jua. Kumka na jua hunisaidia kuanza siku nikiwa na nguvu na nishati. Kuona mwangaza wa asubuhi hunifanya nijisikie hai na tayari kushughulikia kazi au masomo. Pia ni njia mzuri ya kuunda utaratibu mzuri wa kila siku na kutumia muda wa mchana kwa ufanisi.

Kinywaji cha baridi ninachokipenda ni maji au soda kidogo. Napenda kinywaji hichi kwa sababu hunipa furaha ya papo hapo hunisafisha kinywa na hunipa nguvu ndogo pale ninapohisi joto au chovu. Pia kunywa kinywaji baridi wakati wa mapumziko au burudani kunanifanya nijisikie fresh na mtulivu. Jambo linaloongeza starehe yangu ya kila siku.

Ndiyo, napenda kujifunza historia, napenda historia kwa sababu inanisaidia kuelewa yalipotoka maisha ya sasa, makosa na mafanikio ya watu wa zamani, pamoja na jinsi jamii zilivyokuwa. Kujifunza historia unipa maarifa mapana, kunanifanya nitafakari zaidi na kunisaidia kufanya maamuzi bora kwa kuzingatia yaliyopita.

Kipindi cha televisheni ninachokipenda ni pawa breakfast kwenye Citizen TV. Ninapenda kipindi hiki kwa sababu kinatoa habari za haraka, uchambuzi wa maswala wa kisiasa, kiuchumi na jami. Napenda pia venye inapakua tarifa zinazo weza kunisaidia kubaki na habari za kufanya maamuzi sahihi. Kipindi cha televisheni ninacho kipenda ni power breakfast kwenye Citizen TV. Na mtazamo mpana wa kinachoendelea nchini na duniani.